Manee, kusema ukweli, jukumu lenye linanibamba zaidi ni ile hali ya kuchanua wasee na kusolve mashida zenye zinakaa ngumu. Unajua ile vibe ya kuwa msela ambaye kila msee akitaka kuelewa kitu fulani ama akizubaa mahali, anajua huyu msee ndiyo plug. Hapo ndiyo mimi hujifeel sana.

Kampuni ya teknolojia ninayoijua ni ya Safaricom. Kupitia mpesa wamekuwa the plan mkuu kwa kila mkenya kwanzia kulipa fare, kutuma kakitu kwa mathe, hadi kubuy tokens. Hiyo system yao imekuwa backbone ya kila business mtaani. Na unajua mse, akigusa mfuko yako kwa njia fiti, hapo trust inajijenga yenyewe.